Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kila siku na hunisaidia sana kazini na kila siku. Kwanza, kupiga na kupokea simu. Teknolojia ya sauti hufanya iwe rahisi kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Napendelea kutumia simu kwa mazungumzo ya sauti badala ya kuandika ujumbe mrefu maranyingi.